Asali napenda kwanza naipenda ikiwa imepakwa hivi kwa mkate ama ikiwa imetengeneza ile barbecue fulani ya kuchota na kuku hiyo barbecue inakuanga tamu sana sasa hadi saa zingine naeza ikula tu hivo kavu nailamba inakuanga sawa.

Najuwa najuwa maneiba wangu maneiba wangu. Wao hutokea daily tu huongeanga saa zingine daily na wanakuanga wazuri cause wakiwa na shida huwa nasaidia pia wao wakiwa na shida tunasaidia. So najuana nawao tunaongeanga na wao karibu kila mara na hawananga shida.